Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki na kulikuwa ni Tukio la kufurahisha sana kwangu. Kulikuwa ni umati mkubwa wa watu, waliokuja kufurahia mziki, kuimba na kucheza pamoja. Mziki ulikuwa mzuri sana na kuona msanii, akitumbuiza moja kwa moja, kulinipa furaha ya kipeke. Nilifurahia sana hali ya mshikamano kati ya watu, mishati na mziki. Na mazingira ya shango, yaliofanya Tukio lote likumbuke kwa muda mrefu.

Kila asubuhi ninapoamka, naanzana kushukuru mungu wa siku mpya. Kisha ninajiandaa taratibu, najiosha na kupanga shughuli za siku hiyo. Baadae nakula kifungua kinywa, kidogo ili kupata nguvu. Alafu naanza kazi au majukumi yungu ya kila siku nikiwa na malengo wazi ya kile ninachotaka kutimiza wakati wa siku hiyo na pia naweza kujisaidia kufanya mambo yangu ya meandaliwa mapema.

Kazini na shugulikia muda wangu kupanga ratiba yangu mapema kwa makini. Kila siku huanza kwa kuorodhesha kazi zote nazopaswa kufanya, kisha nazitenganisha kulingana na umuhimu na muda na unaohitajika. Natenga muda maalum kwa kila jukumu ili kuhakikisha, hakuna kazi inayopuuzwa. Pia najitahidi kuepuka vitu vinavyo poteza muda kama matumizi yasiyo ya lazima ya simu, na mara kwa mara najipima maendeleo yangu ili kuhakikisha na kamaliza na kamilisha kazi kwa wakati bora na wa tajika.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua mpya ikinyesha. Hasa inapogonga ardhi kavu baada ya muda mrefu wa jua. Harufu hiyo hunipa hisia ya utulivu, matumaini na mwanzo mpya. Pia napenda sana harufu ya kahawa asubuhi kwa sababu hunikumbusha mwanzo wa siku yenye nguvu na mipango mipya. Wakati mwingine pia nafurahia harufu ya maua safi ambayo hunifanya nijisikie nikiwa karibu na mazingira ya asili na nikiwa na amani moyoni.

Napendelea chumba kizuri chenyo usawa mzuri siki kigumu sana wala si zaa kupita kiasi kitanda chaina hii hunipafaraja wakati wakulala na unisaidia mgongo na mwili kuwa kwaujumla kaa katika mkawo sahihi ssingizi nakuwa mzuri wakina na ninaamka nikiawa nimepumzika vizuri bila mamuvu ya mwili pia unifanya nijisikie nipo tahari kuwanza sikumpya nikiawa na nguvu na halinzuri ya mwoyo.

Kinywaji nachokipenda zaidi ni kahawa. Nnapenda kahawa kwa sababu unipa nguvu na kunifanya nishugulikie vizuri a subuhi. Kawahida uchukua kahawa kila asubuhi wakati na kati na kaa chini kidogo kwanza siku. Nilijifunza kuhusu kahawa kutoka kwa wazazi wangu, waliokuwa wakinya kila subuhi, na wali nieleza kwamba usaidia kuamuka vizuri na kuwongeza umakini. Bada ya kunwa kahawa, najisikia kama nimepata nguvu na nikiwa na tayari kwanza kazi na shugulizangu za siku. Na pia unifanya nijisikia na amani na utulivu kidogo kabla ya siku kwanza kikamilifu.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Hasa vile vilivyorahisi na vinavyolingana vizuri na mavazi yangu. Vipuli hunipa muonekano safi na wa kuvutia na hunifanya nijisikie nadhifu na kujiamini zaidi. Napendelea vipuli vidogo au vya kawaida ambavyo si vizito sana. Kwa sababu ni rahisi kuvaa kila siku na vinaongeza uzuri wa mavazi bila kusababisha usumbufu. Pia kuvaa vipuli kunanifanya nijisikie tayari kushiriki katika shughuli mbalimbali bila hofu ya kuumia au kupoteza urahisi wa mwendo.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu kunanipa nafasi ya kuunda chakula kipya na kujaribu mapishi tofauti. Kupika ni burudani kwangu pia, kwani huu nifanya nijisikie ubunifu na utulivu. Napenda kujaribu ladha mpya na kuchanganya viungo ili kupata matokeo ya kipekee. Na pia kupika kunanipa furaha ya kushirikiana chakula ya familia au marafiki. Pia napopika najisikia kuridhika na furaha kuona matokeo ya juhudi zangu.

Napenda mikutano midogo ya kikundi kidogo kuliko mikutano mikubwa yenye watu wengi. Mikutano midogo hunipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu kwa uhuru, kuuliza maswali na kuelewa mazungumzo yote. Pia katika mikutano ya aina hii ni rahisi kufuatilia hoja na kufanya maamuzi ya haraka. Na unifanya kila mshiriki ajisikie kuwa sehemu yake muhimu ya kikao na amesikilizwa viema.

Ninasasisha vifaviyangu mara kwa mara. Angalau kila mara, kuna sasiso jipia na lopatikana. Kwa mfano, napima mara kwa mara kama simu, kompyuta au programu nilizonazo zinafanya kazi vizuri na zinatoleo la kisasa. Kusasisha, kuna nisaidia kwa kisha vifavinafanya kazi kwa haraka. Vina salama pia kutokana na virusi au mashambulizi ya mutandao. Na pia kuna nisaidia kufuraya teknolojia mpya na vipengele vipya vinavyopatikana.

Mimi na sherehekea siku kuu kwa njia ya kipekee yenye furaha. Kila siku kuu napanga shughuli za pamoja na familia na marafiki kama vile chakula cha pamoja kubadilishana zawadi na kushiriki katika mchezo au sherehe ndogo ndogo za ndani. Pia napenda kuandaa mazingira ya furaha kama vile kupamba nyumba au meza kwa rangi ya mapambo yanayofaa siku kuu hiyo. Kwa baadhi ya siku kuu pia najitahidi kushiriki katika huduma za kijamii au kusaidia wale wenye mahitaji maalumu.

Mchezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu ya tenisi. Napenda mchezo hii kwa sababu hunipafuraha ni shati na shahuku kubwa kutokana na ushindani na mbinu za wachezaji. Kila mara na poangalia mchezo mzuri na jisikia kama ni ko sehemu ya Tukio Hilo, hasa pale ambapo kuna mabao au ushindi wa kuvutia. Na kumbuka mchezo wa kushangaza niliutazama ulikuwa mechi ya finali ya kombe la dunia, ambapo timu ilishinda kwa bao la mwisho wa dakikaza mwisho. Jambo hili lilinifanya nisisitike na kushangaa. Napenda kutazama michezo hii katika nyumba nikiwa na familia au marafiki ambapo tunaweza kushiriki maoni na kushangilia pamoja. Wakati wa kutazama mchezo najisikia ni msisimuko, furaha na shahuku kubwa. Na mara kwa nyingine pia huu unijenga hamasa ya kucheza au kushiriki katika mchezo hiyo mwenyewe.

Kipau mbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wazi wa maelezo na uhusiano mzuri kati wafanyikazi. Hii inamanisha kwa kisha ujumbe unaeleweka, usio na mkanganyiko na unafanikisha taarifa muhimu kwa wakati. Pia kipau mbele ni kusikiliza kwa makini ili kwelewa mahitaji, mawazo au malalamiko ya wenzako. Kwa ufupi mawasiliano kazini yanapaswa kuwa ya wazi, ya heshima na yenye lengo la kufanikisha kazi na kwani husaidia kuongeza ufanisi.

Kueka Nenosiri salama na jambo muhimu sana katika kulinda taarifa zangu za kibinafsi na akaunti zangu. Njia bora natumia ni mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalum na kuepuka maneno rahisi kama majina au tarehe za kuzaliwa. Pia ni vyema kutumia Nenosiri kwa utofauti ili kwa akaunti hii kuhakikisha kwamba kuamuwa haiyezi ikavamiwa na zingine hazita usiana. Pia nabadlisha Nenosiri mara kwa mara kwa kutumia menedja au Nenosiri ili kusimamia Nenosiri kwa urahisi.

Ninapenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwaa maarufu kama YouTube. Kwa sababu kuna aina kubwa ya video mafunzo burudani na habari. Pia wakati mwingine nitaangalia video kwenye Twitch ama Instagram. Ikiwa ni michezo au mambo ya kijamii. Kama kawaida nitaangalia video kwa wakati ninapumzika nyumbani hasa baada ya masomo au kazi. Kwani hunipa fursa ya kujifurahisha.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga marachache na nilifurahia sana uzowefu huo. Yoga unisaidia kupumzika, kupunguza masongo wa mawazo na kuongeza mzunguko wa damu mwilini. Nilipofanya yoga nijisikia utulivu na amani ndani. Na pia ilisaidia kuboresha mslama wangu na kuboresha uraisi wa mwendo wa mwili. Hii nisababu ya kwanini mara nyingine napendelea kujumulisha yoga katika ratiba yangu ya kupumzika au baada ya siku inishuguli nyingi.

Hali ya hewa nayependa ni jua la mchana lina joto ya wastani. Hii inamaanisha si joto sana wala si baridi sana. Kitu kinachofanya iwe rahisi kutembea, kufanya shughuli za nje na kufurahia mazingira. Napenda pia wakati kuna upepo mdogo na huvutia. Kwani hunipea hisia za utulivu na faraja. Hali ya hewa kama hii hunifanya nijisikie vizuri, nikiwa na nguvu na hunipa hamasa ya kuwa nje.

Uzuri ni lio kuwa nao siku ya leo ni kupanga mda wangu kwa ufanisi ili nifanikishe kazi muhimu kwanza. Napenda kuanza siku kwa kuorodhesha majukumu yangu kisha kuyapanga kulingana na umuhimu wa muda unayohitajika. Hii tasaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza umakini na kuniruhusu pia kupata muda wa kupumzika au kufurahia shughuli nyingine. Kwanjia hii nitahisi kuridhika mwishoni mwasiku na kila kitu nachokifanya kitaenda kwa mpangilio na ufanisi mkubwa.

Najikinga na jua kali kwa kuchukua tahadhari kadhaa kila napokua nje. Kwanza napenda kuvaa kofia au kofia ya jua ili kulinda uso wa kichwa. Pia hua na miwani ya jua kulinda macho kutoka kwa miale ya jua. Na mara zote hutumia krimu ya kujikinga na jua yenye SPF kwenye ngozi iili inaeza kwenye nyesha. Ikiwa ni wakati wa saa ya jua ya kali zaidi mi hupendelea kukaa kivuli au ndani ya nyumba ili kuepuka jua hili kali.

Ndio, napenda kutembea msituni kwa sababu kunanipa utulivu na kufanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Hewa safi, sauti za ndege na mandhari ya miti hu unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nifikire kwa utulivu. Kutembea msituni pia hunipa na fasi ya kufanya mazoezi mepesi, kuimarisha afya ya mwili na kufurahia uzuri wa asili, jambo linalonifanya nijisikie mwenye nguvu na amani moyoni. Zaidi ya hayo wakati wa kutembea kupitia njia za miti mara nyingine Unipafurusa ya kuona wanyama wadogo na maua ya rangi mbali mbali.

Napendelea kuandika kuliko kuongea kwa sababu kuandika kunanipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kujieleza kwa utulivu. Ninapokua naandika naweza kuchagua maneno kwa umakini na kuhakikisha ujumbe wangu unaeleweka vizuri. Hata hivyo pia napenda kuongea wakati mazungumuzo ni ya wazi ya kirafiki, hasa inapohitajika kushirikiana na kueleza jambo kwa haraka.

Kwa kawaida natumia muda wa takriba na saa mbili hadi tatu mtandaoni kila siku. Lakini muda huu unaweza kubadilika kulingana na shughuli zangu. Natumia mtandao kwa kusoma habari, kutazama video, kufanya kazi au kuwasiliana na marafiki na familia. Pia mara nyingine hutumia mtandaoni kwa ajili ya kujifunza kitu kipia au kufanya utafiti. Kwa ujumla ninapojitahidi kusimamia muda wangu, mtandaoni hili kuepuka kupoteza muda mwingi na kuwakikisha bado nafanya shughuli za nje na kupata usingizi wa kutosha.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara, hasa ili kujua bari zandani na zakimataifa. Gazeti unipata taarifa muhimu kuhusu siyasa, michezo, burudani na mambo ya kijami. Pia kusoma gazeti, kuna nisaidia kuboresha uwelewi wangu, wadunia na kupata mtazamo tofauti. Kwa kawaida huchukua muda wa dakika chache asubuhi au masaa ya mchana kusoma sehemu muhimu na mara nyingine kuchukua nakala ya digitali ili kusomea mtandaoni.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano ya mara kwa mara. Video usaidia kufikisha ujumbe kwa uwazi na kwa njia ya kuvutia. Hasaa wakati naitaji kuleza jambo lenye maelezo mengi na kujenga hisia. Mara nyingi natumia video kwenye mikutano ya mtandaoni, mafunzo au kwasiliana marafiki na familia. Kutumia video kunafanya mawasiliano kuwa ya wazi zaidi, kuna punguza mkanganiko na usaidia kwa kisha kila mtu na vota ujumbe kwa usahihi na kwa haraka.

Utaratibu wangu wa kahawa huwanza asubuhi mapema mara tu ni na poamka. Mara nyingi na kunywa kahawa kuliko chai kwa sababu inanipa nguvu na kunisaidia kuanza siku nikiwa macho mwenye na umakini. Uwanda kahawa nyumbani kwa kuchemisha maji na kuongeza kahawa ya kusaga kisha naweka mazua kidogo na sukari kiasi ili latha iwe laini. Napenda kunywa kahawa yangu nyumbani nikiwa kimya, hasa nikiwa ni make-upik yangu au nikipanga shughuli zangu za siku. Bila kawa yangu ya kawaida nahijiisi mzito kidogo na mwenye usingizi na siku wanza taratibu sana ndiyo maana kawa imekuase muhimu ya taratibu wangu wa kila siku.

Kati ya jua kali napenda kufanya mambo yanayowasaidia kubaki nikiwa na utulivu na salama. Mara nyingi napendelea kukaa ndani au chini ya kivuli, kunywa maji mengi na kupumzika kidogo. Pia napenda kufanya shughuli nyepesi kama kusoma, kuangalia video au kusikiliza muziki badala ya kazi nzito. Ikiwa lazima nitoke nje, mimi huchagua kuvaa nguo nyepesi ya kujikinga na jua ili nisikuwe nasikia joto na pia navaa kofia kujikinga na miale ya jua.

Leo hali ya hewa ni jua na angani kuna mawingu machache. Najisikia vizuri kwa sababu joto ni la wastani, si joto sana, wala si baridi kupita kiasi. Kwa hali ya hewa kama hii nimevaa nguo nyepesi za kawaida ili niwe huru kufanya shuguli zangu bila musumbufu. Napenda sana aina hii ya hali ya hewa kwa sababu hunipa furaha, utulivu na amasa kuwa nje au kufanya kazi bila kubanabanwa.

Ili kuongeza uzalishaji wangu napanga ratiba yangu kwa uangalifu na kuweka kipaumbele kazi muhimu kwanza. Kila siku nafanya orodha ya majukumu niliyopaswa kufanya nikigawa muda wa kila kazi ili kuhakikisha sijipotezei muda. Pia ninajitahidi kuepuka vishawishi kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi na kufanya mapumuziko mafupi ya akili ili kurudisha nguvu na umakini.

Napenda mvua, hasaa ile mvua ya wastani isio kali sana. Mvua hunipa hisia ya utulivu na upya na hunifanya nijiskie nipo karibu na mazingira ya asili. Pia napenda sauti ya matone ya mvua yanapopiga ardhi au paa. Kwa sababu hunisaidia kupumzika na kufikiria kwa utulivu. Zaidi ya hayo mvua hunipa fursa ya kutembea kidogo kando ya miale ya mvua na kunifurahisha mandhari ya nje ya kijani yanavyofufuka. Jambo hili linaongeza furaha na hisia yangu moyoni.

Unapenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini enye maana. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja tukizungumza, kucheka au kula cha kula cha pamoja nyumbani. Pia hupenda kutumia muda huo kufanya shughuli kama kutembea, kutazama filamu au kushiriki sherehe ndogo za kifamilia. Kuwa na familia hunipa furaha, utulivu na hisia ya mashikamano na huwa nijiskie kuungwa mkono na kupendwa na wale walio karibu na mimi.

Timu bora ya mpira ya kiragbi ambayo ninaipenda kimarekani inaitwa New England Patriots. Naipenda timu hii kwa sababu ina historia ya ushindi nidhamu nzuri na mbinu za kipekee za kucheza. Nakumbuka mchezo mkuu wa timu hii ilikuwa Super Bowl ambapo walishinda kwa njia ya kusangaza na kushikilia ushindi hadi dakika za mwisho. Jambo lililonifanya nisisitike na ni kushangaa sana. Mchezaji ninayependa zaidi ni Tom Brady kwa sababu ni kiongozi mzuri na mchezaji mwenye ujuzi wa kipekee. Wakati ya timu yangu inapocheza najisikia msisimiko mkubwa furaha na washikamana na wapenzi wengine wa timu. Na mara nyingine hunipa hamasa na kuangalia mchezo zaidi na kufwata kila hatua yao kwa makini.

Napendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kuandika kwa mkono kwa sababu ni haraka na rahisi kufanya marekebisho kuandika kwa kompyuta huniruhusu kupanga mawazo yangu vizuri kuongeza au kufuta maneno kwa urahisi na kunahifadhi kazi zangu bila wasiwasi hata hivyo wakati mwingine pia napenda kuandika kwa mkono hasa ninapotaka kutulia au kuandika mawazo binafsi kwa sababu hunipa hisia ya karibu ya zaidi na kile ni nachoandika.

Ningependa kuona maendeleo ilimu, afya na usalama wa jami. Napenda jamii iwe na shule nzuri, upatikanaji wa elimu wa kila mtoto na pia teknolojia zinazosaidia kujifunza kwa raisi. Pia ningependa huduma za afya ziwe bora na za haraka kwa kila mtu, pamoja na mipango ya kuzuhia magonjwa na kuboresha lishe. Usalama pia ni muhimu, ili kila mwana jamii ajihisi huru na aishi bila hofu. Kwa ujumla ningependa kuona jamii kiwa na maendeleo thabiti na farisaa kwa wote na watu wanajishugulisha kwa ufanisi na amani.

Napenda mkate wangano kamili ambao mzuri kwa sababu unanipa afya na unipa nishati ya kudumu. Mkate huu unaladha wasili na niraisi kula iwe kwa kiamusha kinywa, keki, sandwiches ama pamoja na chakula kingine. Pia napenda jinsi unanisaidia kumaliza njaa bila kuwa na mumivu ya tumbo na unisaidia pia katika lishe ya kila siku. Wakati mwingine pia napenda kujaribu aina zingine za mkate kama mkate wa zabibu au mkate mweupe.

Ndio ni mewahi jaribu kula chakula cha kigeni na moja niliopenda sana ni sushi kutoka Japani. Nilivutiwa na ladha ya sama kisafi, mchele wa harufu nzuri na jinsi kila kipande kilivyo gawanywa kwa uangagalifu. Pia ni mejaribu chakula kingine kama pasta ya Italia na tacos za Meksiko. Na kila moja kilinipa uzoefu wa kipekee na utamaduni tofauti. Kuonja chakula cha kigeni kulinisaidia kujifunza kuhusu talamaduni zinginye la dha mpya na mbinu za kupika ambazo si kawaida katika chakula chakawaida ninachokula.

Nyama ninayoipenda zaidi ni kuku, hasa ikiwa imepikwa kwa njia ya kukaanga au kwa ku Napenda kwa sababu ni ladha nzuri, ni rahisi kula na inaweza kuunganishwa na vyakula mbalimbali kama wali, mboga au salad. Pia nyama ya kuku ni nyepesi kulinganisha na nyama nzito. Hivyo haina mzigo mkubwa kwa tumbo, na hunipa nishati ya kutosha. Wakati mwingine pia napenda kujaribu nyama nyingine kama ya ngombe au samaki. Lakini kwa kawaida kuku ndiyo napendelea zaidi kwa kuwa ni ladha yake ni tamu na urahisi wake.

Napo karibisha wafanyikazi wapya, naanza kwa kuwakaribisha kwa furaha na kwa maneno ya ukarimu, ili wajisikie wanakubalika katika timu. Kisha, nafanya maelezo ya kina kuhusu taratibu wa kazi, majukumu na utamaduni wa ofisi, ili wawe na muongozo wazi. Pia mara nyingi, huwaweka karibu na wanzake, waliobobea ili waone jinsi kila kitu kinafanywa na kupata msaada pale wanapohitaji katika hatua hii, na pia nitaakisha kuwa wanafanya kazi wapya, wanafanya kazi kwa uhuru, kwa kuuliza maswali na kushirikiana.

Ningependa kutembelea Tokyo, Japani kwa sababu ni mji unaochanganya utamaduni wa asili na teknolojia ya kisasa kwa namna ya kipekee. Ningependa kuona mandhari ya mji huu, mwenye milango ya jadi, makaburi na hata bustani za samurai, lakini pia kujaribu teknolojia mpya na maisha ya kisasa na na uendelee haraka. Pia ningependa kuonja chakula chao cha asili ya kichapani, kushiriki kwenye sherehe za kitamaduni na kujifunza zaidi kuhusu historia na maisha ya kila siku ya waJapani.

Napo shugulikia muda wa mwisho hufanya mpango makini ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Kwanza, naoradhesha majukumu yote na kuyapanga kulingina na muhimu wa muda uliobaki. Kisha, napanga vipande cha muda kwa kufanya kaza kazi bila kupoteza muda kwa mambo ya sio muhimu. Pia weka kipaumbele kwa kazi za haraka za zaidi au za nyatari kubwa ili izieze kukamilika. Mara nyingine natumia mbinu za kuzingatia muda au kuzingatia malengo madogo ili kukamilisha kila sehemu kwa haraka.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima na kutozingatia wengine. Kwa mfano, pale mtu anapoongeza kelele au kuingilia wengine bila kuzingatia hisia zao, au kushindwa kutimiza ahadi aliyoitoa ninahisi kwamba, inanisikitisha na inakufanya kuchanganyikiwa. Pia tabia ya kuchelewa mara kwa mara bila sababu inachukiza. Kwani wadhiri mipango na ratiba. Kwa ujumla, ninapopata watu wenye tabia za heshima, uwajibikaji na kuzingatia wengine ninahisi furaha na mshikamano mkubwa.

Wakati ninafurahia kuwa nyumbani, ninapenda kufanya shughuli zinazonipa utulivu na raha. Mara nyingi hupumzika kwa kusoma kitabu, kuangalia filamu au video mtandaoni, au kusikiliza mziki. Pia napenda kutumia muda huo, kuandaa chakula kizuri, kufanya mazoezi madogo, na kushirikiana na familia na marafiki. Kuwa nyumbani kunanisaidia kupumzika, kujikusanya, na kupata furaha ndogo za kila siku, huku nikiwa huru, kufanya mambo ninayopenda bila usumbufu.

Kinywaji cha baridi nachopenda zaidi ni juisi ya matunda, hasa ile ya machungwa au blended fruit. Napenda kwa sababu ni tamu sana, safi na hunipa nishati haraka hasa wakati wa joto au baada ya shughuli za mwili. Pia juisi hunisaidia kupata vitamini muhimu na kunifanya njisikie freshi na mwenye nguvu. Wakati mwingine pia napenda ile inatwa smoothie ya baridi. Iliyochanganywa na matunda ya maziwa kidogo. Kwa ladha nzuri na hisia za furaha ya kipekee.

Mpira wa miguu naipenda zaidi ni FC Barcelona. Nimeanza kupenda timu hii tangu nilipokuwa mdogo. Asa kutokana na mbinu zao za kipekee za kucheza na historia ya ushindi. Nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza wa timu hii ambapo walishinda kwa baula mwisho wa dakika za mwisho. Jambo lilonifanya ni CCTV na pia kushangilia sana. Mchezaji nayependa zaidi katika timu hii alikuwa ni lionnel messi wakati huo. Kwa sababa alikuwa kionguzi mzuri, mchezaji mwenye ujuzi wa kipeke, nionyesha bidii kubwa kwenye uwanja. Wakati timu hi inaposhinda, najisikia furaha isio ya kifani msisimuko na mshikamano mkubwa wanapenzi wengine wa timu. Na mara nyingine hunipa hamasa kuangalia michezo zaidi na kufuata kwa kila hatua yao wanapohonya mchezo.

Mchezo olimpiki nayoipenda zaidi ni mbio za umbali mfupi, ambayo inaitwa sprint kwa wakati mwingine. Napenda mchezo huu kwa sababu ni wa haraka, mwenye msisi mko, na unahitaji nguvu na ustadi mkubwa wakipekee. Na kumbuka mchezo mmoja wa olimpiki niliofurahi kutazama ambapo, jamaa walishindana kwa saa karibu sana. Na mshindi alishinda kwa to fauti ya sekunde chache tu. Jambo lililofanya nisisitike na pia nisikie vizuri sana. Mchezaji wa olimpiki anayependa ni sana ni ausain bolt. Kwa sababu ni mwepesi na ana mtindo wa kipekee wa mbio na amefanikisha rekodi nyingi zinazo shangaza Wakati wa mchezo olimpiki na jisikia msisimko mkubwa wa furaha na hamasa na kushuhudia talanta na bidii ya pekee ya wanariadha kutoka duniani kote Jambo na linaloongoza, shahuku ya kufuata mchezo yote.

Kumbukumbu nzuri ninaikumbuka kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki wa shule ya majirani wakitengeneza mchezo ya nje. Tulicheza mchezo kama mpira wa miguu, kukimbia na kucheza kando ya mtu mdogo karibu na nyumba. Kila wakati ulikuwa na furaha, kucheka na mashikamano na mara nyingi tuligawana chakula kidogo ili tuweze kupata pia vinywaji baridi baada ya mchezo. Kumbukumbu hizi zinanisaidia kumbuka utotoni kwa furaha na urahisi na mara nyingine unifanya nijisikia amani na furaha napofikiria kuhusu wakati huo wa maisha yangu.

Ndiyo, nimewahi kusafiri hadi Mombasa na ni moja ya sehemu nzuri nilizozitembelea. Huko nilifurahia pwani ni mchanga mweupe, maji ya bahari safi ya blue, na upepo wa baharini unapopendeza. Pia nimetembelea maeneo ya kihistoria kama Fort Jesus na nilijifunza kuhusu historia na tamaduni za eneo hilo. Kusafiri huku kulinipa hisia ya utulivu, furaha na huru na pia kunisaidia kuunda kumbukumbu nzuri na familia na marafiki.

Programu ya simu nayoitumia kila siku ni Whatsapp kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wezangu wa kazi kwa uraisi na haraka. Pia napenda kutumia programu hii kwa jili ya kutuma ujumbe, kupiga simu na zauti za video na kwa kushirikiana na wenye makundi ya kikazi au marafiki. Kwa kutumia Whatsapp kila siku naweza kubaki na bari mpya kushirikiana na kuhakikisha sina mawasiliano ya naopotea jambo linaloongeza urahisi na ufanisi katika maisha yangu ya kila siku.

Napendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu kunanipa nafasi ya kushirikiana mawazo, kujifunza kutoka kwa watu tofauti na kutatua changamoto kwa haraka. Kufanya kazi kwa timu huongeza ubunifu na husaidia kugawana majukumu ili kazi ikamilike kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo pia napenda kufanya kazi peke yangu pale inapohitaji umakini mkubwa au kupanga mawazo. Kwa hiyo, mchanganyiko wa kufanya kazi na wengine na au peke yangu hunipa matokeo bora zaidi.

Napewa nafasi ya kueka baadhi ya picha zangu mtandaoni, lakini kwa uangalifu mkubwa, mara nyingi napenda kushirikiana picha za mandhari, matukio ya kifamilia au sehemu nilizotembelea badala ya picha zangu za binafsi na karibu sana, ili kulinda faragha yangu. Napendelea pia kueka picha ambazo zinawasadia wenzangu kuwa na furaha na shughuli zangu, lakini daima nikizingatia usalama na faragha zangu za mtandaoni.

Ninahifadhi data yangu kwa njia salama na za kuaminika. Mara nyingi mimi huhifadhi mtandaoni, ambao ni cloud kama Google Drive, iCloud, ili kuhakikisha kwamba data haipotei hata kifaa kikiharibika. Pia ninahifadhi nakala ambao ni backup kwenye flash disk au hard drive ya nje kwa taarifa muhimu. Zaidi ya hayo, nalinda data yangu kwa nenosiri, imara na kuhakikisha nasasisha vifaa mara kwa mara ili kuzuia upotevu au wizi wa taarifa.

Napenda rangi ya bluu au samawati ya mwangaza kwa ukuta wa chumba yangu. Kwa sababu hutoa hisia za utulivu, amani na furaha ndogo ya kila siku. Rangi hii unisaidia kupumzika na kuzingatia na unisababisha chumba kuenekana kubwa na kisafi. Na pia inafaa kwa shughuli mbalimbali za kusoma, kupumzika au kufaya kazi ndogo. Wakati mwingine napenda pia rangi ya kijani au beijila kwa ladha ya asili na kupendeza. Lakini kwa ujumla, kwa rangi ya blu au samawati inamwangaza ambao unanipendeza zaidi.

Ninaposherakia mafanikiwa atimu na penda kufanya hivyo kwa furaa na mshikamano na wenzangu. Mara nyingi ufanyika kula pamoja, kushirikiana kwenye mazungumuza ya furaha na kushangilea kwa pamoja badala ya kushinda au kufanikisha jambo muhimu. Pia, mara nyingine huwa nda sherehe ndogo au kikundi kidogo cha kupongeza kila mshiriki ili kila mtu wa jihisi dhamani yake na kushirikiana katika furaha hiyo. Sherehe hizi hunisadia kujenga mshikamano, kuongeza masa atimu na kuwanisha shukran kwa chidehada za kila mtu.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki hasa guitar. Kupiga chombo kunanisaidia kujieleza kihisia kupumzika na kufurahia muziki kwa njia ya kipekee. Pia, hunipa furaha kubwa napoweza kucheza melodi au raisi au kujaribu muimbo zinapozipenda. Na mara nyingine hunifanya najisikia huru na mtulivu baada ya siku ndefu. Zaidi ya hayo, kupiga chombo, hunisaidia kuimarisha umakini na uvumbuzi kwa sababu lazima nizingatie midundo, misemo na ridhimu kwa wakati mmoja.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ni kusafiri hadi mombasa na kuona bahari kwa mara ya kwanza nilipofika pwani na kuona maji makubwa ya bluu yakipanuka mbele ya macho yangu nilijihisi msisimko mkubwa na furaha isiyo ya kifani zaidi ya hayo kupiga miguu kwenye mchanga laini na kusikia sauti za mawimbi kulinipa hisia za utulivu na uhuru uzoefu huu pia ulikuwa wa kipeke kwa sababu nilifurahia kutembelea maeneo ya kihistoria kama fort Jesus kuonja vyakula vya asili na kushirikiana na familia.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani hasaa kwa sababu kunanipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu. Nikiwa nyumbani, naweza kuzingatia kazi bila kelele nyingi, kuchukua mapumziko mafupi inapobidi na kufanya mambo kwa kiasi yangu. Pia ni rahisi kusawazisha kazi na majukumu mengine ya nyumbani. Ila mara nyingine kufanya kazi na wengine ana kwa ana nako kunafaa hasaa kwa kushirikiana kimawazo na kupata motisha.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kupanga shughuli zangu mapema ili likizo iwe na utulivu na furaha. Kwanza, kuangalia tarehe na mahali pa kuenda au shughuli zinapopangwa. Kisha, hupanga vitu muhimu kama mizigo, chakula na mavazi kulingana na hali ya hewa na mahali nitakapokuwa. Pia, ninajaribu kuchukua muda kwa kupumzika na kufurahia familia au marafiki ili nisishughulikie sana kazi au maswala mengine.

Chakula ni nachopenda zaidi ni pilau ya nyama au samaki. Hasa kinapopikwa kwa latha ya kitamaduni. Napenda kwa sababu ni kitamu, kinachojaza tumbo na hutua ni shati ya kudumu. Pia mara nyingine napenda kuunganishwa kwa mboga safi au salad. Jambo ni nalongeza ladha na afya. Chakula hiki pia huu nisaidia kujisikia furaha na kuridhika. Hasa wakati kinakulua na familia au marafiki. Na mara nyingine huchangia kumukumbunzuri za pamoja wakati wa chakula.

Kwa kawaida napenda kusimamia lakini kwa mtazamo na ushirikiano kuna watu wengine pia napenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kupanga kaz kusaidia wengine kufanikiwa na kuona timu ikikuwa pamoja pia napenda kusikiliza mawazo ya wengine na kufanya mamuzi kwa pamoja hata hivyo kusimamiwa na pia ni muhimu hasa unapafanya kazi chini ya kiongozi mzuri anaetowa muongozo marajesho na motisha.

Napenda filamu za kusisimua na vichekesho. Filamu ya kusisimua hunipa msisimko mkubwa, hadithi ya kupendeza na mara nyingi zinakuwa na matukio yasiyotarajiwa yanayonifanya nisisiitike. Filamu ya vichekesho hupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nicheke. Jambo linalonipa furaha na utulivu baada siku ndefu. Zaidi ya hayo mara nyingine napenda pia filamu za kihistoria au za kutafakari kwa sababu hunisaidia kujifunza kuhusu tamaduni, historia na maisha ya watu katika sehemu tofauti za dunia.

Napenda sanaa ya uchoro na rangi za maji, ambao pia naeza uita water colour painting. Kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, ubunifu na uhuru wa kujieleza. Napenda kuona jinsi rangi zinavyoungana, kwa laini na kuunda picha za kupendeza mandhari au mawazo ya kipekee. Zaidi ya hayo, ninapenda pia sanaa ya kisasa. Kwa sababu hunikumbusha hisia tofauti, kunichochea kufikiria na kunisaidia kuona mitazamo mapya ya maisha na ubunifu wa wanadamu.

Utotoni mwangu nilikuwa napenda sana kucheza na marafiki zangu mtaani tulikuwa tunacheza mchezo mbalimbali kama vile mpira wa kigongo kujificha na wakati mwingine tulikuwa tunatengeneza magari ya kopo nakumbuka nilikuwa sipendi kabisa kurudi nyumbani mapema mama alikuwa ananilazimu kuingia ndani wakati wa giza limeingia siku hizi nikikumbuka naona ulikuwa wakati wa furaha sana na usio wa majukumu mengi.

Majira ninayopenda zaidi ni kiangazi kwa sababu yanamaanisha uhuru na uchangamfu tofauti na masika yenye matope au vuli yenye baridi sana. Ninakumbuka nikiwa mdogo kipindi hiki kilikuwa cha likizo ndefu ambapo tulicheza nje mchana kutwa bila wasiwasi na harufu ya ardhi kavu ilinifanya nijihisi mwenye furaha tele. Wakati huu, mimi hupenda zaidi kufanya matembezi ya jioni, kufurahia matunda baridi kama tikiti na kupiga story na marafiki nje usiku kukiwa na upepo mwanana. Jua la kiangazi hunipa nguvu mpya na kunifanya nijihisi mchangamfu, kana kwamba nimeweza kujaa nguvu za chaji. Nikifurahia kila dakika mwanga wa joto na la asili.

Sherehe naipenda zaidi tangu utotoni ni siku kuu ya krismasi. Hakuna kitu kinachovutia kama mazingira ya wakati huo. Kuanzia rufu ya pilau na chapati zilizokuwa zinapikuwa kwa wingi nyumbani. Hadi msisimuko wa kupata nguo mpia ambazo tulikuwa tunazitunza kwa uwangalifu mkubwa mpaka siku ifike. Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukijumuika na ndugu wengi wakitoka mbali, tukicheza michezo mbali mbali na kuenda kanisani tukuwa tumependeza huku tukua na hali ya upendo na amani kila mahali.

Napokuwa na marafiki zangu, kitu kinachopenda zaidi ni kupiga story za maisha huku tukifurahia chakula kitamu kama vile choma au vinywaji baridi. Sisi si watu wa kukaa kimya, hawa tunapenda kufanya matembezi ya kushtukiza ama road trips, kuelekea sehemu mpya, tusizostahili kuzijua au kuenda kucheza michezo ya usidhani kama mpira na michezo ya video ili kutaniana kidogo. Kikubwa zaidi kwangu ni ule undani na vicheko ambao tunaokoa tukiwa pamoja.

Hakika mimi ni mpenzi mkubwa wa maziwa hakuna kitu kinachoweza kushindana na glasi ya maziwa baridi ya asubuhi au maziwa ya moto ile iliki kabla ya kulala. Tangu utotoni maziwa yalikuwa sehemu muhimu ya maisha yangu hasa yale yaliokua yakitoka shambani moja kwa moja yalikuwa na ladha ya asili na nzito ambayo siwezi kuisahau nayapenda sana maziwa kwa sababu yanatuliza tumbo na kunifanya njihisi nimejaa nguvu na mara nyingi nayatumia kama kinywaji.

Apana, mimi sivai miwani. Bahati nzuri macho yangu bado yanaona vizuri kabisa. Iwe ni kusoma maandishi madogo kwenye kitabu au kuona vitu vilivyoko mbali. Ingawa kuna wakati macho huchoka kidogo nikikaa sana kwenye simu au kompyuta, bado sijaingia kwenye kundi la watu ambao wanavaa miwani. Lakini kuna wakati natamani kuvaa miwani ya jua, hasaa kipindi cha kiangazi, ninapokuwa nje kwa sababu inanifanya najihisi nimipendeza na pia inanikinga na mwanga mkali wa jua.

Mbwa ambaye nimekua naye na kumpenda sana ni mbwa wa aina ya Golden Retriever anaitwa Max. Max anaonekana mtanashati sana na manyoya yake marefu yenye rangi ya dhahabu inayong'aa kama macho yake na makubwa huwa ya kahawia yanaweza kutazama kwa upendo kila wakati. Tabia yake ni ya upole sana na urafiki mkubwa wa ajabu. Yeye huwa haishiwi na hamu ya kucheza na kila mgeni anayekuwa nyumbani humkaribisha kwa kutikisa mkia wake kwa nguvu. Kitu cha kuchekesha anachofanya ni kwamba kila ninaporudi nyumbani badala ya kubweka yeye hukimbia na kuniletea kiatu changu kimoja mdomoni kama zawadi huku akizunguka zunguka kwa furaha. Ninapenda kufuga wanyama kwa sababu wanaleta faraja ya pekee urafiki usio wa masharti. Kua na wanyama nyumbani kunanifanya nisiwe na upweke na inanifurahisha kuona jinsi wanavyoweza kuelewa hisia za binadamu bila hata kusema neno moja.

Ndiyo, mimi ni mutu wa kujitoza mzima mzima katika kujifunza na kwani sipendi kukana dharia tu bali, pia napenda kuona jinsi kazi na vifanya kwa uhalisia. Maramingi, mimi hujifunza kwa majaribio na makosa. Ningependa kutumia video za maelekezo ambazo, huni saidia kunasa ufundi ya haraka, huku nikiuliza maswali mengi kwa watalam ili kwelewa mizizi ya jambo.

Hakika, mimi ni mpenzi mkubwa wa chakula kitamu na napenda kusema ya kwamba, chakula ndio lugha ya kwanza ya upendo. Napenda sana ladha zenye viungo vya asili.Hasa chakula kilichopikwa kwa utulivu kama pilau ya nazi iliyojaa harufu na karafu ili ilionailiki. Au samaki wa kupaka mwenye ladha nzito ya tui. Kwangu mimi utamu wa chakula, haupo tu kwenye ladha ya ulimi, bali pia kwenye harufu, inayovutia jikoni na jinsi chakula kinavyo andaliwa vizuri.

Kumbukumbu yangu nzuri ya shule ni ule wakati wa mapumziko na michezo na mashindano katika madarasa. Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukisubiri kengele ilie kwa hamu. Kisha tunakimbia uwanjani kucheza mpira wa makaratasi au rede. Tukiwa na furaha isio ya kifani bila kujali joto wala jua. Pia sitasau siku za safari na za kimasomo za shule. Ule msisimko wa kupanda basi za shule na marafiki. Tulikimbia kwa nyimbo fulani njiani tukieleza mbuga za wanyama na pia makumbusho. Ulikuwa unafanya shule ionakane kama sehemu ambayo ni ya maajabu mazuri.

Kwa kawaida mimi huchaji kifaa changu mara moja tu kwa siku mara nyingi nikifanya hivyo usiku ninapoenda kulala ili niamke nikiwa na asilimia mia moja. Betri yangu inauwezo mzuri wakuimili mchana kutwa nikiwa kazini nikitumia interneti na kupiga simu hivyo sipati usumbufu wa kutafuta chaja katikati ya siku hata hivyo siku ambayo natumia kifaa changu sana kupiga picha au kucheza mchezo naweza kuhitaji chaji ya ziada ambayo ni ya jioni hili nisizimiwe kabla ya siku kuisha.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

Wikendi na kuja, nifanya nini usiku ya jumamosi, labda nienda sokoni kununua maitaji ya nyumbani. Awa nipumzike tu nyumbani ni kisoma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma, tangu wiki liopita. Familia wa mikesema tuende ziyara kwa bibi, hatuja muona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri. Tachukua zawadi kidogo, labda, matunda au mkate. Nadhani tuafuraya muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia, tumekua na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.

Ninaitaji kwenda sokoni, je nina orodha yangu? Hebu niangalie, unga, sukari, mafuta ya kupikia na sabuni. Nimaandika yote, naitaji pia kununua mboga, vitungu u na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili. Je, nitumie kwa wingi au kidogo kidogo? Kwa wingi ninafuu zaidi lakini pesa sasa nichache Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo, nitarudi wiku ijayo kwa mingine duka lile kubwa, linapunguzo leo, nitakwenda huko.